Maendeleo nigependa kuyaona katika jamii ni afya bota, usafi wa mazingira na maji safi na matibabu kwa bei nafuu ili kuweza kuhudumia watu wote.

Soma nililopenda nikiwa shuleni ni somo la kiswahili ambapo mtu huelewa kwa kina na pia mtu huweza kusoma kwa haraka na mtu huchambua maarifa kwa utaratibu.

Nimewahi kufanya kazi ya kujitolea ambapo mimi niliwapa watoto wayatima msaada na wazee na pia kuwasaidia kununua chakula na kuwezesha kuboresha afya wa kamili.

Mwandishi wa vitabu ninaopenda ni Pauline Keya ambapo huwezesha kuelimisha watu na pia kuendeleza jamii na kuwezesha kutambaza mambo katika jamii kwa urahisi.

Mimi napenda kuamka mapema ili kufanya mazoezi na kuwa na nguvu na kuweza kumaliza kazi zangu za kila siku kwa wakati uliofaa na kwa mpangilio.

Mimi ninapendelea mwanga wa kati kwa sababu mimi huweza kuona kwa mbali na kwa karibo na pia huwezesha kuboresha afya ya macho na kuyaweka yakiwa sawa na salama.

Maa nyingi wikendi mimi huenda kuwasaidia wazazi wangu na kuona watoto wajane na pia ninafanya mazoezi ya kuogelea na marafiki na ninaweza kuwa na nguvu.

Napenda kupanda mlima kwa sababu ni zoezi kuu linalofanya misuli iwe na afya na pia hunipa nguvu mwilini na kuwa na afya jema na pia husaidia kwa moyo.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni muziki, hapapo muziki hunisaidia kupunguza msongo wa wakili na pia hunisaidia kuelimika kijamii na huniwezesha kuwa na afya bola ninaposikiza muziki.

Chakula cha kigeni nimewai kujaribu ni pizza. Pizza ni chakula kitamu ambapo huimarisha afya na pia hupendwa na watu wengi kwa jamii na hupendwa pia na watoto wadogo na huwa na lishe bora.

Jinsi ninavyotumia simu yangu, mimi huuza bidhaa mtandaoni na pia naandika ripoti za kazi kwa kutumia simu ya mkono na pia kuwasiliana na wafanyikazi na kwa kuwaelezea ninachofanya.

Jambo la dini muhimu kwangu ni msaada kwa watoto wajane na wazee na kusaidia jamii kufanya kazi za ushirikiano kwa pamoja na pia kusaidia walio chini.